Kawaida ukiwa na ukiwa na hali ya wasiwasi ukiwa na hali ya wasiwasi, unatakiwa uwe na utulivu kwanza, uwe umetulia kwamba, unatakiwa uwe umetulia ili usipanick sana ukiwa na wasiwasi. Tulia kwanza, ukitulia alafu ndo utapata nini chakufanya. Usipaniki sana kwa sababu wengine wakiwa na wasiwasi inaeza ikapelekea hata kuleta hata shida labda kama ni pressure au labda mateso ya moyo. Mapigo ya moyo yanaeza ya kapanda. Kwa hii inaeza ikasababisha matatizo mengine. Kwa mtu ukiwa na wasiwasi ni bora kwanza utulie kwanza. Kwa sababu, wanasema kwamba ukiwa na wasiwasi, kuna homoni huwaga zinakuwa nyingi kwenye damu. Hizo homoni zinaweza zikaleta mashida zingine tena kwenye mwili. Kwa ni bora utulie, usikilizie kwamba ni namna gani huo wasiwasi unawezo ukautoa. Ni vitu kama hivo.

Mahali ambapo ninapenda kuwa, ninapenda kuwa sehemu ambapo kuna utulivu, kuna miti miti, kuna uoto wa asili, ambao ni wa kijani. Napenda sana sehemu kama iyo kukaa na kutulia, ili niweze kutafakali mambo yangu. Sehemu kama iyo napenda sana.